Niambie kuhusu kitabu unacho kipenda zaidi, mawazo ya kuanza. Unaweza kushiriki ni kitabu gani na nikwa nini ukipenda. Labda ni hadithi, historia au utafiti. Je, unakumbuka muhusika unaye mpenda zaidi katika kitabu hicho? Ni nani alie kushauri kuhusu kitabu hiki? Ungependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu?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

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mawazo ya ku anza. Unaweza kueleza ni aina gani ya mazoezi unayoyafanya. Labda ni kukimbia, gym, au michezo. Je, unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi. Ni wakati gani unayopenda kufanya mazoezi. Unahisi jinsi gani baada ya mazoezi.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wakuzaliwa. Mawazo ya kwanza. Unaeza kueleza mahali ulipozaliwa au ukakua. Labda unaeza kushiriki vitu vya kuvutia huko. Je, unakumbuka mambo mazuri ya utotoni. Ninini kinachofanya mji wako kuwa maalumu. Unahitaji kurudi pale wakati gani?

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mawazo ya kuanza. Unaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba unamoishi. Labda unaeza kueleza mazingira ya eneo lako. Je, unakumbuka ni lini ulihamia mahali hapa? Ugependa kueleza ni nini unachokipenda kuhusu eneo lako? Unahisi salama na raha mahali unapoishi?

Niambie kuhusu shuguli zako za wikendi. Mawazo ya kwanza. Naweza kushiriki ni nini unafanya jumamosi na jumapili. Labda unakwenda mahali fulani au kunywa kahawa. Je, unakumbuka mambo ya kawaida unayo yafanya. Ninani mnaojisikia pamoja nao wikendi. Unahitaji kupumzika au kufanya mambo mengi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Mawaza ya kuanza. Unaweza kushiriki ni nini hufanya mchana ukiisha. Labda unaeza kueleza ni saa gani huanza kupumzika. Je, una sherehe za jioni unapenda kuzifanya? Ungependa kueleza ni jinsi unavyojiandaa kulala? Unahisi furaha gani wakati wa jioni?

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Mawazo ya kuanza. Unaweza kushiriki ni michezo gani unayopenda kutazama. Labdo unaweza kueleza ni kwanini unaipenda michezo hii. Jee, unakumbuka michezo wa kushangaza ulio utazama. Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo? Unahisi nini wakati unayatazama michezo?

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Mawazo ya kuanza, unaeza kushiriki wakati mkuu wa besiboli uliouona. Labda unaeza kueleza ni timu gani zilikua zikicheza. Je, unakumbuka ni nini kilichotokea cha ajabu? Nigependa kueleza ni jinsi ulivyo hisi wakati huo. Unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati huo?

Niambie kuhusu taratibu wako wa kahawa au chai. Mawazo ya kwanza. Naeza kueleza ni nini unayokunywa kahawa au chai. Labda unaandaa vipi na ni wakati gani. Je, unakumbuka ni nini unavyo ongeza ndani yake. Ni mahali gani unayopenda kunywa. Unahisi jinsi gani bila kinywaji chako cha kawaida.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto, mawazo ya kwanza. Unaeza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda, labda ni ufukweni, milimani, au mjini. Je, unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko? Ni nani ungependa kusafiri na ye? Unaitaji kupumzika au kutembea mengi?

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani. Mawazo ya kwanza. Unaeza kushiriki ni timu gani ya mpira wa kiragbi unayoipenda. Labda unaeza kueleza ni kwanini unayayipenda timu hii. Je, unakumbuka mchezo mkuu wa timu hii. Ungependa kueleza ni mchezajigani unampenda zaidi. Unahisi nini wakati timu yako inapocheza.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako. Mawazo ya kwanza. Unaeza kushiriki ni mudagani hutumia simu kila siku. Labda unaeza kueleza ni programu gani unazitumia zaidi. Je, unakumbuka simu yako ya kwanza. Ungependa kueleza ni jinsi simu inavyo saidia maisha yako. Unahisi ni mdagani mzuri wakuzima simu.

Niambie kuhusu muziki unayo ipenda. Mawazo ya ku anza unaeza kushiriki ni aina gani ya muziki unayo ipenda. Labda ni bongo, pop, classical au reggae. Je, unakumbuka muimbaji au bendi unayo ipenda zaidi. Ni wakati gani uliosikiliza muziki, unahisi jinsi gani muziki ukisikiliza wimbo wako unaoupenda.